Kila asubuhi ninapo amka, napenda kuanza kwa kunawa uso wangu na meno ili nijihisi safi na macho. Baada ya hapo, ninafanya mazoezi madogo kama kutembea au kufanya strechi ili kuamsha mwili wangu. Kisha napanga siku yangu, nikitumia muda kidogo kufikiria mambo muhimu ya kufanya. Mwisho, napenda kunywa maji au chai moto ili kuamsha akili na kuanza siku yangu kwa nguvu na shauku.

Kila asubuhi napenda kuanza kwa kunywa kikombe cha kahawa. Ili kuimarisha akili na kuanza siku kwa nguvu. Kawaida napika kahawa nyumbani nikichanganya, viambatano, vyenye ladha nzuri kama tangawizi au majani safi. Wakati wa kunywa, huwa ni muda wangu wa kupumzika kidogo, kutafakari kuhusu siku na kupanga majukumu.

Ninapenda kuona vipindi vya habari, documentary za mazingira au historia na vipindi vya mapishi au ukarabati wa nyumba. Vipindi hivi hunisaidia kujifunza mambo mapya kupata motisha na pia kutia furaha baada ya siku ndefu ya kazi. Zaidi ya hapo, vipindi vya burudani zina nisaidia kupumzika na kushirikiana na familia yangu.

Kuweka afya nzuri ni kipaumbele kwa sababu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuishi maisha yenye furaha kila siku napenda kula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi madogo kama kutembea au kufanya strechi. Pia napumzika vya kutosha na kuepuka msongo wa mawazo kadri inavyo wezekana.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza nje na marafiki zangu, hasa michezo ya kuruka kamba, mpira wa mguu, na kukimbia huru kwenye shamba au bustani. Pia nirifurahi kusaidia wazazi wangu nyumbani, kama kupika au kufanya kazi ndogondogo za nyumbani. Wakati mwingine nilipenda pia kusoma hadithi au kuchora.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kujifunza haraka na kutumia mikono yangu kuunda au kutengeneza vitu. Nina kipaji cha ufundi, hasa katika kazi ya mikono kama plumbing na ukarabati ambapo naeza kuona tatizo na kupata suluhisho la vitendo.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napanga majukumu yangu mapema na kuyaweka kwa mpangilio wakipaumbele. Hugawanya kazi kubwa kuwa ndogo ndogo. Ili ziwe rahisi kusimama na kufuatilia maendeleo. Pia naepuka usumbufu usio wa lazima na kuweka muda maalumu ya kuzingatia kazi.

Somo la sayansi ninalo lipenda zaidi ni biolojia kwa sababu linafundisha jinsi viumbe hai vinavyofanya kazi na kushirikiana katika mazingira yao napenda kujifunza kuhusu mwili wa binadamu mimea wanyama na mfumo wa teknolojia.

Ninafanya mazoezi ya mwili angalau. Mara nne hadi tano kwa wiki. Ikiwa ni pamoja na kutembea kustretchi. Au mazoezi madogo ya viungo mazoezi haya hunisaidia kuwa na afya njema. Na kuimarisha misuli na moyo na pia kupunguza msongo wa mawazo.